Kinacho nifanya nifurahi sana ni kusaidia watu. Ninapo weza kusaidia kuelewa jambo, kupata suluhisho au hata kufanya utabasamu kidogo hilo hunipa furaha. Pia napenda kujifunza mambo mapya, kushiriki mawazo ya ubuniu na kuona watu wakitimiza malengo yao.

Ninaada lipoti za kazi kwa jia ilio wazi na ya kitaalamu kwa kufuata atua hizi, kuelewa lengo la lipoti, kupanga muudu wa lipoti, kukusanya taalifa muhimu, kuadika kwa luga laisi na lasmi, kuhalili na kukavua.

Kwa mimi binafsi, nafanya kazi vizuri zaidi usiku wa manane hadi alfajiri. Wakati huo kuna utulivu, hakuna kelele, simu hazipigi sana na mawazo yanakuwa wazi. Ni rahisi kuzingatia kazi bila usubufu. Asa, kazi za kuadika au kufi, kiri kwa kina. Lakini, ninakaa sana bila kupumzika. Uchovu unaanza kuonekana ndio maana, mapumziko mafupi na maji au chai husaidia.

Kazini nashughulikia munda kwa kupanga na kueka vipaubere kama napanga kazi mapema nagawa muda kwa kila kazi naanza na kazi muhimu zaidi napunguza usubufu nachukua mapumziko mafupi. Mwisho wa siku najipima, ni nini kimekamilika na ni nini kiboleshe kesho. Kwa ufupi ni mchanganyiko wa nidhamu, mpangilio na kujijua.

Ningependa kujifuza kihispania ni luga inaezungumzwa na watu wengi duniani. Inamuziki mzuri, firamu nzuri na inafungua fulsa nyingi za kusafiri na kazi. Pia ningependa kijapani kwa sababu ya utamaduni wao teknolojia na namna luga yao ilivyo tofauti kabisa.

Ndio, napenda mvua. Mvua inaleta utulivu, hewa safi na wakati mzuri wa kufikiri. Sauti ya mvua ikinyesha hasa usiku hunifanya nijisikie nimepumzika na ni muda mzuri wa kusoma na kuandika. Lakini mvua ikizidi, baridi kali, matope au mafuriko, hapo inapoteza uzuri wake.

Ndio, napenda kukimbia. Asa, asubui au jioni. Kukibia kuna nisaidia kuachiria mawazo, kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia mwepesi. Si lazima mbio defu. Hata kukibia taratibu kwa dakika ishirini mpaka thelathini kunatosha kunipa guvu. Lakini sikuwa ambazo mwili umechoka nachagua kutembea badala yake.

Zawandi nzuli zaidi niliyowahi kupokea sikitu cha galama, bali ni maneno ya shukrani ya dhati. Mtu anapo kuambia ulicho nisaidia kimebadilisha jabo maishani mwangu. Hiyo ugusa moyo kuliko zawadi yoyote. Lakini kama ni kitu kinacho onekana, niliyo wahi niliyo wahi kupokea nikitabu kiricho letwa na kwa makusudi.

Na shughulikia wateja kwa uvumilivu heshima na kwa umakini. Hizi ni jinsi. Moja, kusikiliza kwa umakini. Pili, kuelewa mahitaji yao. Tatu, kuwapa majibu wazi na sahihi. Nne, kujiepusha na hasira. Tano, kufuata hatua hadi tatizo linapo tatuliwa. Sita, kujenga uhusiano. Kwa ufupi ni uvumilivu uelewa na suluisho la haraka.

Napenda kutumia muda wa utulivu na familia vitu vinavyo nifurahisha zaidi ni kula pamoja na kuzungumza mambo ya siku kucheka na kusimulia hadithi za zamani kutembea au kusafiri kwa muda mfupi pamoja kusaidiana kwenye kazi ndogo ndogo za nyumbani, kuwa tu pamoja bila haraka hata bila kufanya jambo kubwa.

Kufanya kazi na timu ya mbali, kunahitaji mpangilio, mawasiliano mazuri na nidhamu binafsi. Hizi ni jinsi ninavyo fanya. Kuweka mwasiliano wazi, kuweka malengo na muda, kuchukua mikutano mara kwa mara, kutoa ripoti za mapendeleo, kujenga uhusiano wa kibinadamu, kujitawala na nidhamu binafsi.

Kuboresha mchakato ya kazi ni mchanganyiko wa uchambuzi, ubunifu na nidhamu ya utekelezaji. Hivyo ndivyo ninavyo fanya kukagua hali ya sasa kusikiliza timu kutambua changamoto na upungufu kuunda suluhisho kujaribu mabadiliko kwa kiwango kidogo kukagua matokeo na kurekebisha kuandika mchakato mpya rasmi.

Napenda wanyama wa malafiki na wenyetabia nzuri kama mbwa. Mbwa wajali waminifu na wanasababisha furaha kwa ucheshi wao na uwaaminifu. Paka wanautu wakupendeza wakiwa kwenye uhuru kidogo lakin bado wakiunganishwa na binadamu. Tembo, langi, ndege walangi. Wanapendeza na wanaeza kuiga sauti. Jambo li nalofanya uhusiano na binadamu kuwa kufurahisha.

Ndiyo, napenda kuendesha baiskeli. Ni njia nzuri ya kupumzika, kufanya mazoezi na pia kuona mazingira mapya. Kukimbia kwa kasi kidogo kuna nipa hisia ya uhuru na furaha. Huku kufanya safari ndefu, kuna nisaidia kutulia na kufikili. Lakini pia napenda kutembea taratibu wakati wa asubuhi au jioni. Hasa ikiwa ni mahali tulivu au katika bustani.

Napenda mchezaji ambaye ana ustadi nidhamu na moyo wa ushindi. Hawa ni baadhi ya wachezaji ninaowapenda. Lionel Messi, Serena Williams, LeBron James, Novak Djokovic. Kwa ufupi, napenda wachezaji wanaposhirikiana na wengine, wana nidhamu na wanahamasisha wapenzi watazamaji.

Napenda kuwa mahali palipo tulivu, pazuri na panapo pote, panapo leta amani ya akili. Hapa ni baadhi ya aina. Pwani, milima au maeneo ya asili, kahawa, ndogo au chumba cha kusoma, bustani la uma. Kwa ufupi, napenda mahali panapo uza po uza akili na moyo na panapo toa nafasi ya kupumzika.

Ndiyo nimewai kulima. Ninapenda kulima kwa sababu hutoa amani na utulivu, udongo na mimea kutoa hisia nzuri. Unaona matokeo ya kazi yako, mimea inapokuwa na maua au mboga ikivunwa inakupa furaha ya kuona kazi yako ikimalizika. Ni mazoezi kidogo na njia nzuri ya kuwa nje. Lakini napendelea kulima kwa njia ya kufurahia na kupumzika. Si kazi nzito ya shamba kubwa.

Naenda maktabani mara nyingi lakini si kila siku. Angalau mara moja au mbili kwa wiki. Maktaba ni mahali pazuri patulivu kufikiri na kuzingatia mambo kwa kina bila usumbufu. Wakati mwingine napendelea kusoma kwenye maktaba mitandaoni pia. Hasa ikiwa ni nyaraka au vitabu visivyo katika maktaba ya karibu. Kwa kifupi, maktaba ni sehemu ninayo ipenda kwa utulivu na kujifunza.

Sela muhimu zaidi ya kampuni ni ile inayo lida na kuendeleza laslimali za watu na maadili ya kampuni. Hizi ni baadhi ya sela muhimu. Sela ya mawasiliano wazi. Sela ya usawa na eshima kazini. Sela ya maendeleo na wafanyikazi. Sela ya uwazi wa kifedha na uwajibikaji. Sera ya usalama na afya kazini.

Hekima niliyojifunza maishani ni nyingi lakini mojawapo ya muhimu ni, usikimbilie matokeo. Zingatia mchakato ujifunze kutokana na makosa na thabiti katika hatua zako. Hii inanifudisha kwamba, mafanikio ya kweli hayaji haraka, bali kupitia jitihada na uvumilivu. Makosa siya mwisho wa dunia, bali fursa ya kujifunza na kuboresha. Uhusiano mzuri na watu, heshima na ukweli ni msingi wa maisha yenye amani. Hekima nyingine ni furaha, furahia vitu vidogo. Mara nyingi furaha kubwa haiji mara moja. Lakini inaeza kupatikana kwenye mambo madogo ya kila siku. Kama kicheko, mazungumzo au mvua ikinyesha.

Napanga kazi zangu kwa mpangilio unaojumuisha malengo, muda na vipaumbele. Hizi ni jinsi ni navyo fanya hatua kwa hatua. Moja, kuchambua kazi zote zinazo hitajika. Pili, kuweka kipaumbele. Tatu kuamua muda wa kila kazi. Nne, kugawa muda wa mapumziko. Tano, kutumia zana za kupanga. Sita kukagua mwishoni.

Vyanzo vinavyo aminika na vinavyo toa taalifa sahihi za kisayansi na za kisiasa kwa uwazi. Hizi ni baathi na aina ya vyanzo hivyo. Tovuti za abari za kitaifa na kimataifa, vyanzo vya kitaaluma, blogu na majukwaa ya taalifa, mitadao ya kijamii kwenye kwa tahadhari.

Ndiyo, napenda kutumia video kwa mawasiliano wakati inafaa. Video ni bola kueleza jambu, changamano au kuonyesha atua flani abazo ni ngumu kueleza kwa maadishi tu. Pia inasaidia kuhusisha isia mfano kuonyesha mwelekeo wa uso au mtazamu wa kazi. Kwa mawasiliano ya kikazi mikutano ya video, Zoom, Teams, Google Meet usaidia timu kuona kila mmoja, kushilikiana na kufuatilia michakatu. Lakini video si kila wakati muhimu, mala nyingi maadishi au ujube mfupi ni halaka na lahisi. Kwa kifupi, video ni chobo chenye nguvu lakini kinatumiwa kwa uangalifu kulingana maitaji.

Napendelea chaguo linalofaa kwa hali na urahisi. Suluali. Nzuri zaidi kwa urahisi kufanya kazi au shuguli za nje. Inakufanya uhisi huru na unaeza kutembea au kukimbia bila shida. Sketi. Inapendekezwa pale unataka mtindo wa kawaida au unahitaji kuonekana rasmi au kistaili. Kwa kifupi, napendelea kuchagua kulingana hali na shuguli. Kazi au kutembea suruali hafla au tukio la kawaida basi sketi inaeza kuwa mzuri.

Wakati wa jua kali napenda kufanya vitu, vinavyo nipa balidi na utulivu. Moja kukaa kwenye kivuli au bustani yenye miti, ni kisoma kitabu au kunywa kidogo kidogo. Kwenda pwani au kuogelea maji ni baridi na hutoa raha kubwa wakati wa jua linapozidi. Kazi za dani, kama kuadika kupanga au kusoma, ni kiepuka jua kali. Vinywaji balidi au ice cream jia laisi ya kupunguza joto na kufulaia mwili.

Tunda langu la kupendezwa ni embe. Ni tamu na juisi inafaa kula kama kitafunwa au kuongeza kwenye saladi. Inaladha ya kipekee, inachanganya tamu na kidogo kiowevu. Jambo linalofanya iwe ya kupendeza sana. Pia ni tunda lenye virubutisho vitamin A na cha ni zuri kwa afya.

Uzoefu wa kazi ambao umenifudisha zaidi ni kushughulikia wateja na timu mbalimbali. Hii imenifundisha mambo makuu kama uvumilivu na kusikiliza, kujieleza kwa uwazi, kushirikiana na kuzingatia mwenzako, kukabiliana changamoto kwa utulivu, kujifunza kutokana na makosa. Kwa kifupi uzoefu wa kazi umenifudisha uvumilivu, mawasiliano, mshikamano wa timu na kujifunza kwa makosa. Na hali hii ni msingi wa mafanikio.

Wakati wa mgogoro na mtu ni nafanya mambo kwa utulivu na kwa mpangilio ili kutatua tatizo bila kuongeza hasila. Mambo hayo ni kama kukaa kimya na kusikiliza, kuthibitisha isia, kuzingatia hoja kwa ufasaha, kutafuta suruisho la pamoja, kuchukua muda ikiwa ni lazma, kujifuza kutokana na mgogoro.

Programu ya simu ni nayo tumia kila siku ni Whatsappu. Hini kwa sababu ina nisaidia kuwasiria na malafiki, familia na wenzangu wa kazi. Pia napenda kutumia kaleda kupanga ratiba zangu na notes kuandika mawazo au mambo muhimu. Wakati mwingine Spotify au YouTube husaidia kupumzika na kusikiriza muziki au podcast.

Namkumbuka mwalimu aliyenifundisha kwa moyo na uvumilivu. Mwalimu huyu alisisitiza kuelewa jabu badale ya kukumbuka tu. Na hivyo kunifudisha jinsi ya kufikili kwa kina. Halikuwa na uvumilivu mkubwa. Halituongoza hata pali tutipo kosea kuelewa bila kuonyesha asila. Pia alituonyesha msingi wa nithamu na heshima. Jabo linalo saidia maishani na kazini. Nilimkumbuka kwa adithi na mifano aliotumia ilio ifanya somo kuwa lahisi kuelewa na kukumbuka.

Ndio, napenda kujifunza historia. Historia hunisaidia kuelewa tulipotoka na kwa nini mambo yako jinsi yalivyo leo na makosa au mafanikio ya waliotangulia. Napenda zaidi historia kwa sababu inanifudisha hekima na maamuzi ya maisha, inanisaidia kuelewa tamaduni na jamii tofauti, inanipa mtazamo mpana, hakuna jambo jipya kabisa. Mengi yameshawahi kutokea.

Ndio, napenda kulima bustani. Hii ni kwa sababu kuna niflae. Hii shakuona mimea ikikuwa kutoka na jitihanda zangu. Ninjia nzuli ya kupumzika na kutulia akili. Pia hutoa kulithika chakuona matokeo ya kazi yako. Bustani dogo pia nzuli kwa kujifunza uvumilivu. Kwa sababu mimea inaitaji muda, maji, na uangalizi kuendelea kukua.

Naam, napenda kupiga chobo cha muziki. Hii ni kwa sababu inanisaidia kutulia akili na kuachilia msongo mawazo baada ya siku ndefu. Pia hutoa furaha na ubunifu kwa sababu unaweza kuuda mdundo au wimbo wa kipekee. Napenda zaidi vyombo vya muziki vya mkono au vinavyo weza kubeba. Vinavyoweza kubeba kama gitali au piano dogo kwa urahisi wa kucheza wakati wowote muziki pia ni njia nzuri ya kuungana na wengine kama kucheza pamoja au kushiriki wimbo.

Ndio, napenda kusoma maoni mtandaoni, lakini kwa kuchagua. Hii ni kwa sababu, yanasaidia kueloa mitazamo tofauti na uzoefu wa watu wengine. Yanaweza kukupa mawazo mpya, ya kukuonya kabla ya kufanya uamuzi. Lakini pia, najua si kila maoni ni ya kweli au ya haki. Hivyo, nachagua na kufikiria kwa kina.